Unalala kwa masaa mangapi kwa kawaida. Kwangu ningeweza sema kuwa wakati wa wiki huwa nalala kwa masaa karibu sita lakini ikifika wikendi. Juu wikendi siendi kazi na sina kazi mingi ya kufanya huwa nalala kwa masaa manane ili niweze kutosheka vizuri na usingizi ambao nimeupoteza.

Unafanya nini kushirikiana na timu. Kwangu ili nihakikishe kuwa na shirikiana na timu yangu huwa nahakikisha kwamba kazi ambayo nimetengewa kwamba ni yangu na hakikisha kuwa nimemaliza vizuri na nikifikiwa na mtu moja wa timu haitaji mawaidha kidogo na mpa mawaidha mzuri. Ihivo ndio tunafanya ili timu yetu iendele vizuri

Nini kinachokufanya ufurahi sana? Kwangu naweza kusema kuwa kinachonifanya nifurahi sana ni kuona watu ninaowasaidia wakitabasamu na kusema asante pia napata furaha nikitimiza malengo yangu na kutumia muda mzuri na familia au marafiki. Mafanikio madogo ya kila siku hunipa amani na furaha ya ukweli.

Unashambuliaje tatizo kazini. Nina hambulilia tatizo kazini kwa kuchunguza tatizo kwa makini na kuelewa chanzo chake. Kisha napanga hatuwa za kutatua tatizo hatua kwa hatua. Mara nyingine hushirikisha wenzangu kupata mawazo na suluhisho bora. Mwisho natakeleza suluhisho kwa umakini kuhakikisha tatizo hilo linatatuliwa kwa ufanisi.